Mimi njia ninayotumia kupumzika yangu ni kuingia kwa nyumba kutoka kwenye kelele, nije nijiwekelele kwenye kiti, nilale, ni pummzike bila kelele yoyote. Mimi kinachofanya nitulie ni kupumzika bila kelele yoyote, sitaki kusikia kelele yoyote. Pia napenda meditation. Meditation inasaidia mwili kutulia. Unaweza kuwaza vile ambavyo siku yako imeendelea. Jifunza njia hii ya kupumzika, nilikuja kugundua kwamba, inasaidia mwili sana. Pia ninapumzika kwa kulala na pia kuweka nyimbo kwenye sauti ya chini kutoka kwenye televisheni ama simu yangu. Baada ya kupumzika, ninahisi kwamba, nimepata nguvu ya kuendelea kufanya kazi nyingi.

Mimi, ujuzi ambao ningependa kujifunza ni ujuzi, wa kusuka nywele, mimi ningependa ujuzi huo kwa sababu ninatumia pesa mingi sana nikienda ku kulipa msuswi. Ningependa kujifunza, ili niweze kujua, vipi ambavyo naweza jishuka. Pia ujuzi huu unamanufa mingi, unaleta pesa mingi. Ukiangalia kila siku, wanawake wanataka kubadilisha, nywele zao. Kwa hivyo ukiweza kujifun, nikiweza kujifunza ujuzi wa kushuka, itanisaidia sana. Nishawahi jaribu kujifunza ila, sikufanikiwa kwa sababu sikuwa na muda. Nitajifunza ujuzi huu wa kusuka nywele, nitakapomalizia degree ambayo ninaifanya shuleni niki na naona kwamba, nahisi kwamba wakati huo utakua mzuri, wakati ambao, sina mambo mengi ya kufanya. Ila tu nimetulia, nitaweza kubuy, nitaweza kununua hata hiyo, hata vifaa vya kujifunza kwenye nyumba, niweze hata kutazama kwenye televisheni, kwani ujuzi huo unaonyeshwa kila maha.

Mimi kipindi cha televisioni ninachokipenda ni kipindi kinachoitwa Njoro wa Uber. Njoro wa Uber kinakuja katika stationi ya televisioni inaitwa Maisha Magic lakini pia unaeza kuipata kwenye YouTube. Mimi napenda hicho kipindi kwani unaweza kuona masaibu ambayo, madereva wa taxi wanapitia kila siku. Inaonyesha kuhusu vile vitu ambavyo tunapitia kila siku, ukitumia taxi. Na ni, inakusisimua, inafurahisha, ni kipindi ambacho unaeza tazama na familia mzima kwa sababu hakina, hakina mambo machafu, unaeza tazama na familia yote kwa kawaida ni kipindi kinachofurahisha.

Kwa kawaida mimi napenda kusoma maoni mtandaoni. Ni vyema kuelewa maoni ya watu, maoni ya watu yanaendelea aje katika mtandao. Ni vyema kuelewa watu wanafikiria aje katika mtandao huo. Mimi napenda sana kufuata maoni ya watu mtandaoni. Na pia yanasisimua mengine yanafanya ucheke, mengine yanakuelimisha, mengine yanakukanya. Kama vile ukitaka kununua kitu kutoka kwenye mtandao, nikiwe kwa vile unaangalia maoni ya watu kulingana na vile walivyonunua kitu hicho. Kama maoni ni maoni wazuri, unaona kwamba utafurahia kununua kitu hicho. Kama maoni sio maoni ambayo yanayofurahisha, hautanunua hicho kitu.

Mimi napendelea shati, kwa sababu shati ni nyepesi, shati unaweza kuvaa kila mahali, ukiwa apana. Mimi napendelea t-shati. T-shati t-shati t-shati una naweza kuvaa nikiwa nyumbani, naweza kuvaa nikienda ofisini, naweza kuvaa nikienda shuleni. Ila shati, shati, shati ni official, shati, shati sipendi kuvaa shati sana mimi, mimi napenda t-shati yu, nitaweza kuvaa nyumbani, pia t-shati zini bei rahisi kupatikana, zinauzwa kwa bei rahisi, pia t-shati tunaeza kuzipata mahali kwingi.

Eee, mimi napenda chakula, chakula kitamu, chakula kitamu, eee, mimi kwanza sipendi kula chakula ambacho sio kitamu na mimi naamini kwamba chakula ninachopika nyumbani ama mama yangu anachopika ndicho kitamu zaidi kwanza chakula ninachokipika huwa nahakikisha kwamba nimeweka viungo vyote vizuri, nimepima maji, nimepima spices vizuri ili chakula changu kiwe kitamu. Mimi napenda chakula kitamu. Na huwa nahakikisha kwamba nimepika chakula kitamu. Ili niweze kukila. Lakini sio kitamu kile ambacho kimepikwa na mtu mwingine.

Eeeh, mimi napenda chakula cha haraka. Unajua chakula cha haraka, waweza kukichukua wakati wowote ukiwa na njaa. Unaposikia njaa na unahitaji chakula cha haraka. Unaweza kukipata kwa njia ya urahisi. Unaweza kukipata chakula hicho kwa njia ya urahisi chakula cha haraka. Mimi napenda chakula cha haraka.

Timu ya kirugbi ninayopenda ni ile timu ya New England Patriots. Kwa nini ninaipenda timu hii? Kwa sababu ndiyo timu bora zaidi. Imeshinda kwa mara sita zaidi ya mara tano. Walitawala sana katika kipindi cha miaka ya elfu mbili hadi elfu mbili na kumi. Mimi napenda sana kutazama mchezo huo kwa sababu unafanya pia niweze kusikia kwamba nimefurahia hiyo ndiyo timu zaidi.

Mpira wa besiboli, mimi siwezi kushiliki katika mpira wa besiboli kwa sababu sijui vile unavyochezwa ila ningependa ku kujaribu na niweze kuhakikisha kwamba ninashiriki. Timu zilizokuwa zikicheza ni timu za shuleni, zilikuwa zinashindana shule yetu na shule ingine yaa. Ninachokumbuka kilichotokea cha ajabu hakuna kitu cha ajabu kilichotokea ila kuna yule mchezaji ambaye aliweza ku aliweza kucheza vyema zaidi kuliko wengine naam wakati huo nilihisi kwamba nilikuwa na furaha sana kwani nilikuwa najaribu kushabikia timu yetu ya mpira ya mpira wa besiboli ili uweze kucheza. Alafu ninen. Nikifikiria mchezo huo nafurahia sana na najiambia kwamba siku moja pia mimi nitaenda nijifunze mchezo huo.